Nina shughulikia wateja kwa njia nyingi. Jambo la kwanza ni kwamba nakua pale wakati wanapo nihitaji na kwa hivyo sipotezi muda kushughulikia wateja hao. Jambo la pili ni kwamba nahakikisha kwamba nina heshima maana kudumisha heshima kuna fanya mteja huo kuja wakati mwingine. Na kuna mfanya kuwa na ujasiri wa kuja hapo wakati mwingine na kujenga urafiki wako na yeye. Pia kwa kudumisha heshima ndipo unapojua mahitaji yake, unapojua kile anacho kihitaji na muda ambao atakuwa pale. Jambo lingine kando na heshima ni kuhakikisha kwamba namshughulikia kwa haraka iwezekanavyo. Wakati mwingine kufanya mambo pole pole kufanya mteja kuchoka na kumfanya wakati mwingine asije akaja sehemu ile ya kumshughulikia. Wakati mwingine pia na hakikisha kwamba nimetimiza mambo ambayo mteja ali hitaji kwa kukuhakikisha kwamba ninampa vitu ambavyo anahitaji ama kumpa jambo ama kitu chochote kile kiwe kitu halisia ama iwe huduma. Kama ni huduma namhudumia kwa haraka, kama ni jambo analo hitaji kutoka kwangu, jambo hilo nahakikisha kwamba amelipata na amelipata kwa wakati. Watu wengi hupoteza wateja kwa vile. Jambo lingine nahakikisha kwamba ninatumia lugha ya upole. Kuna wateja wengine ambao hutumia lugha ya ukali na wakati wanapo tumia lugha ile ya ukali, wakati mwingine mtu huweza kuwa na hasira na unapo shikwa na hasira. Mteja huyo hauta weza kumshughulikia ipasavyo. Na hivyo basi unapata kwamba umempoteza mteja yule ama anaacha kufanya kutaka huduma. Ama kitu alicho kuwa kitafuta na kuenda sahemu nyingine ni muhimu kushughulikia mteja kwa jinsi ambavyo atahisi kwamba ako sawa kwa hivyo mimi jambo hilo lina hakikisha kwamba nime dumisha hilo na biashara ama huduma ninayo fanya inatafutwa wengine. Kando na lugha ya upole nahakikisha kwamba mteja huyu nimezungumza naye na nimempa maneno mazuri. Maneno mazuri ni kama vile maneno ya heshima kusema tafadhali, samahani, naomba unisaidie kwa jambo fulani na kadhalika na jambo hili linahakikisha kwamba watakuja wakati mwingine mteja ni wa manufaa kwa kazi yoyote na huduma unayofanya inapo kosa wateja ama ku uza ikikosa wateja itakuwa vigumu sana itakuwa vigumu sana kuweza kupata wateja wengine na kudumisha urafiki.

Mazoezi ni jambo la muhimu na la busara kwa mtu yeyote, maana hudumisha afya ya mwili, huakikisha kwamba misuli iko sawa, huakikisha kuwa afya ya moyo iko sawa na afya ya akili, hupitisha wakati vile vile, na ni jambo ambalo pia linafanya mtu kuwa kwa umbo linalo pendeza. Na kwa hivyo, mtu anapofanya mazoezi anakuwa sawa. Kwa hivyo mimi, nahakikisha kwamba nimefanya mazoezi. Na mazoezi ninayofanya nafanya sana sana wakati wa jioni. Maana huamka mapema sana kuenda kazini. Na inakua ngumu kuendesha baiskeli usiku ama asubuhi ya saa kumi. Inakua vigumu pia kuendesha baiskeli ama kukimbia asubuhi hio na mapema. Na jambo hilo nafanya baada ya kazi na ili ninapofika nyumbani na naoga naendelea na shuguli zangu na afya pia inapendekeza mazoezi yaeze kufanywa asubuhi ama jioni lakini wakati wa jioni unakuwa na manufaa maana una ni baada ya siku na utapumzika, lakini unapofanya mazoezi mengine asubuhi mwili unachoka na kuchoka kule kwa mwili kunahakikisha kwamba haufanyi kazi vizuri hasa kazi inayochosha. Lakini baada ya kazi pia kuna shida yake. Maana unaeza kufanya mazoezi. Kiasi ya vile ungefanya wakati haujachoka. Maana kuchoka baada ya kazi ni jambo la kawaida. Lakini wakati mwingine kufanya mazoezi wakati huo pia unapoteza nafasi nzuri ya kufanya mazoezi mazuri, kwa hivyo kwangu nafanya jioni. Lakini sifanyi mazoezi ambayo yatanigarimu kuchoka. Kwa sababu kazi yangu pia ni ambayo inahitaji muda mwingi. Na pia inakuchoka kwingi hasa kuchoka kwa akili. Na kwa hivyo nahakikisha mazoezi sio mengi. Lakini hata hivyo wakati ambapo niko likizo. Ninahakikisha kwamba mazoezi yangu, ninafanya masaa ya asubuhi. Wakati huo mwili na akili ziko sawa. Lakini wakati naenda kazini jioni nakua sawa kwa sababu sichelewi kazini. Na pia nitakua na muda wa kufanya mazoezi hayo. Na kurudi kwa nyumba, kuoga. Na pia kuendelea na kupumzika.

Kwa kazi, uzalishaji ni jambo la muhimu maana linahakikisha kwamba unafanya kazi yako kwa moyo na matokeo ya kazi hiyo itaonekana. Na kwa hivyo ili kudumisha uzalishaji wangu nahakikisha kwamba jambo la kwanza nimejitolea kwa kazi ninayoifanya. Kujitolea huku kunatokana na kufanya kazi kwa bidii. Bidii hufanya matokeo kuwa maradufu kuliko ninapofanya kazi ya kawaida. Na kwa jinsi ambavyo nimelewa na wazazi wangu na kwa jinsi ninavyofunzwa nimefunzwa kueka bidii kabla ya jamo lingine lolote. Kwa hivyo kwangu bidii ni muhimu kwa sababu inasaidia kwa uzalishaji. Inaongeza matokeo. Na kazi ambayo haina uzalishaji haisaidii mtu kwa vyovyote vile. Na jambo ambalo linanifaa mimi kama mtu anayefanya kazi kwa kila siku, mtu ambaye anaamini kazi yake, ndiyo ni baraka yake, ninapoamka mapema na kuenda kazini na kuweka hiyo bidii inanisaidia. Wakati mwingine nafanya ile kwa kingereza tunasema extra mile. Hii ni kusema kwamba ninaenda zaidi ya kile ambacho ama kiwango ambacho nimewekewa. Kwa mfano kama nimewekewa kiwango cha kufika kazini saa mbili na kutoka saa kumi na moja jioni. Ninaenda saa kumi na mbili asubuhi na ninatoka saa kumi na mbili jioni. Nimeongeza masaa matatu. Na kwa hivyo, kama jambo hilo ningefanya siku ya kesho nafanya siku hiyo nitafanya, hakikisha kwamba siku inayofuata nitafanya jambo jingine na kuongeza uzalishaji ambao ningefanya jambo hilo kwa wakati niliokuwa nimewekewa ama nimetengewa. Na kufanya hivi, hunisaidia sana mimi kama mtu ambaye anafanya kazi inayohitaji matokeo na hili inasaidia kwamba kuhakikisha kwamba niko sawa. Jambo lingine ni kwamba ili kuongeza uzalishaji wangu kwa kazi. Ninahakikisha kwamba kazi ninayofanya, ninafanya baada ya kupumzika. Mapumziko ni muhimu na ili akili ikuwe sawa. Ili akili yangu iwe sawa na tiari kufanya jambo jipya kwa siku hiyo. Ninahakikisha kwamba ninaupumzika vizuri, nala chakula kizuri, kilicho na afya, kilicho na virutubishi vinavyosaidia mwilini. Na pia nafanya mazoezi kuhakikisha kwamba mwili wangu uko sawa kufanya kazi. Na pia ninatumia vinywaji kama vile maji kukaa nikiwa sawa. Wakati mwingine nikilemewa na usingizi naeza tumia kahawa. Maana kahawa inanifanya niendelee kukaa kwa kazi. Lakini badala ya kutumia kahawa ilio na kafini ambayo inaadhiri mwili ninahakikisha kwamba ninafanya kazi ninapumzika. Nina usingizi wa kutosha na hiyo jambo hilo linanifa na linanifanya kutosheleza kazi yangu na matokeo yangu inakuwa sawa.

Kukamilisha kazi kwa wakati ni moja wapo ya mambo mtu anayofunzwa kuwa shuleni na tumefunzwa kufanya jambo kwa wakati unaofaa na hili limenisaidia mimi kama mimi kama mwalimu na mimi kama mwanafunzi wakati mmoja. Jambo la kwanza, kuna malengo ninayoweka kila mwaka na kwa uwalimu tunayaita maazimio ya kazi. Na ili kuhakikisha kwamba mambo haya yameeza kutimizwa, nina hakikisha kwamba nimefanya mambo yote kwa wakati unaofaa na ninahakikisha kwamba mambo hayo ninaofanya nimeyaweka kwa ratiba nzuri. Unapo ratibia mambo vizuri unajua jambo la kufanya wakati mmoja hadi mwingine. Lina kufaa kwa sababu hakuna siku utaka potoka kwa njia hiyo ama kwa ratiba hiyo. Na unapo kosa kuratibia mambo huenda ukafanya mambo mengine haraka zaidi. Ama ukiwa umechelewa na kutofanya kazi yako kwa jinsi inavyo faa. Na hili nifanye kazi hii kwa kiasi kinacho hitajika. Ni nahakikisha kwamba ni meratibu. Jambo lingine ni kuwa na mwelekeo. Mwelekeo ni jambo linalosaidia mtu yoyote yule iwe kazi ya uwalimu, iwe kazi ya udaktari, iwe kazi ya urubani. Kazi yoyote ile unayofanya lazima ikuwe na mwelekeo. Na mwelekeo huo unapokaa kwake. Ukifuata ratiba ya maelekezo ambao unafanya inasaidia jambo lingine. Jambo lingine ni utiifu, unapotii wakubwa wanao kuelekeza ama wanao kuelekeza katika kazi unayofanya, matokeo yale ya najithihirisha. Na kwa hivyo kwangu mimi mwenyewe ni nahakikisha kwamba ni natii wakubwa ambao wakubwa ambao tuko nao na ninasaidia jambo hili kufanya mambo yangu kwa wakati na ni wakati unaostahili.

Wakati muingine inabidi mtu anafanya kazi nyumbani. Lakini kwa swali kama napenda kufanya kazi nyumbani nina majibu mawili yanayo kinzana. Naweza sema ndio au la sababu gani? Jambo la kwanza. Unapofanya kazi nyumbani. Unaokoa muda unaotumika kusafiri. Unaokoa wakati utaka otumika kurudi na kuenda kazini. Na pia unaokoa hela utaka zotumia kwa nauli kwa mfano kwenda kazini. Nami mtu ambaye na hiyo kwa hivyo inanisaidia. Jambu lingine ni kwamba naepuka mambo fulani. Kwa kazini, unaheza jipata kwamba umekosana na watu. Wakazini, unahezajipata kwamba. Kuna mambo tu ambaye hayafurahishi. Lakini unapo kukua nyumbani haukumbani naayo. Na kwa hivyo inakupa nafasi ya inakupa nafasi ya kukaa kazini na kufanya jambo hilo unalotaka. Jambo jingine ukiwa nyumbani, unajipimia kazi utaka yofanya. Unamua masaa utaka yofanya. Kuliko wakati unapokuwa semu hile ya kazi, ambapo unahelekezwa. Unambiwa fika sa ambili, toka sa kumi na moja, enda chakula cha mchana. Lakini unapokuwa nyumbani, wewe mwenyeo unamua wakati utaka popafanya kazi, wakati utaka popafanya, utaka viovaa, utaka utaka pokula mambo kama hayo. Lakini pia kuna mambo fulani ambayo pia ya nafanya nisipende kufanya kazi nyumbani jambo la kwanza ni usumbufu wafamilia wakati mingine unapo kuwa nyumbani hata nikiowa ofisi ya nyumbani kuna watoto wachanga ambao hawaelewi kwamba baba yao anafanya kazi na wanahitaji tu nizungumze nao nicheze na wawo na kuadhiri kazi ni naofanya kwa mfano ikio ni kazi ambayo natumia kinasa sauti, mtoto amekuja, amepiga kelele inabidi umeondokea kazio na umefunga kwa sababu matokeo siyo mazuri. Jambo lingine kwa mtu anayeamini kwamba wakati wa nyumbani ni wa familia, unapo kuwa nyumbani na kufanya kazi familia inaona kana kwamba imoatenga na kwa hivyo unakikisha kwamba umefanya kazi na kuzungumza na familia uzalishaji unaenda chini. Lakini pia kwa mipango vizuri kazi hiyo inaheza kuwa nyepesi. Na kazi ya nyumbani kwa maoni yangu kuwa sawa kuliko hile ambayo inahitaji kuenda sehemu fulani teule ya kazi. Maana unapo kuwa nyumbani unajipimia mambo mengi. Unamua wakati wa kufanya mambo yako. Unamua wakati wa kutofanya. Lakini unapo kuwa kazi ni kuna heza kuzuka mikogo kama haya kuna kusafiri. Tumia na uli na haya mambo yote yanasumbua. Ama haya mambo yote hayawi sawa na uzalisha hauko sawa. Kwa hivyo kwangu maoni yangu ni asilimia hamsini. Napenda asilimia hamsini nyingine sipendi. Lakini nikiamuwa jambo moja kufanya kazi nyumbani inamanufa mengi. Lakini pia unapokuwa kazini inamanufa kulingana na wakati.

Kuna swali ambalo linaulizwa mara nyingi kama mtu anapenda kucheza na watoto. Na nitasema naam napenda kucheza na watoto. Mimi ni baba anayependa kuwa na familia wake yake kwa wakati mwingi. Nami najipata ninacheza na watoto wangu, nina watoto watatu. Mtoto mmoja ni wa miaka kumi, mtoto mwingine ni wa miaka mnne. Na mwingine ni wa mwaka mmoja unusu. Watoto hawa wote wanahitaji muda wangu kucheza nao. Iwe ni kama. Maana watoto hawa unapocheza na wao. Unaendeleza mahusiano kati yako na wao. Na pia inakupa muda kuwaelewa zaidi. Kuelewa shida zao. Na pia ni sehemu yao ya kukuwa. Wanapokuwa wakicheza wanakuwa watoto wenye afya. Wanakuwa watoto ambao. Wana mwili wao uko sawa. Afya yao ya mwili. Afya yao pia ya kiakili. Iko sawa. Jambo lingine ama jambo jingine linalofanya nicheze na watoto. Ni kwambakucheza na watoto jambo hili linanisaidia kucheze na watoto jambo hili linanisaidia kuwapa maadili wanayo stahili kuwa nayo. Maadili mema ni muhimu katika maisha ya watoto. Na mnapocheza na watoto kuna mambo fulani ambayo unaelekeza, unatumia muda huo kuwaeleza jambo hili nzuri, jambu hili sio nzuri, jambo hili fanya, jambo hili usilifanye. Na kwa hivi unapata muda mwingi wa kuweza kuwaambia wanayofaa kufanya, wana ambayo hawafai kufanya, kwa sababu wakati huo wa mchezo watakusikia. Jambo lingine ni kwamba unapocheza na watoto hawa unakuza talanta zao. Unapocheza michezo inayo chezewa mezani kama vile chess, scrabble, unapocheza na hao kandanda, unawapa maarifa wanao hitaji kukuwa nayo na huenda ukakuza watoto hawa na ukawapa talanta ambazo wanahitaji kukua nazo. Na kwa hivi inakuwa jambo muhimu sana watoto wakikuwa na talanta ambayo itawasaidia badaye. Jambo moja ambao ni tofauti sana hapa Afrika na kule nchi za kigeni, bara Europa na kule Marekani. Ni kwamba watoto wanakuwa wameelekezwa michezoni, wanasaidiwa na wache wazazi wao kucheza. Na jambo hilo linakua talanta ambalo ambayo inawasaidia sana unajua wale wanao lipwaa pesa nyingi sana duniani ni wachezaji. Wachezaji, wa mpira, kwa mfano Leonel Messi na wengine. Wanalipwa pesa nyingi, Lebron James kwa mchezo wa kikapu na kwa hivyo unapocheza na watoto jambo hilo linasaidia na linakuza talanta zao.

Mimi ni mtu ninaependa naenzi dini, maana dini ina manufaa katika maisha ya mwanadamu, na kwangu mimi mwenyewe nimeona manufaa ya kuwa ndani ya dini. Jambu ninaloona likiwa muhimu kwangu la dini ni utiifu wa maandiko matakatifu. Mimi niko katika dhehebu la waadventista wasabato. Wanao julikana kwa kutii amri kumi za mungu ikiwemo amri ya nne ya kutii sabato. Na najua kunapotii amri za Mungu utiifu huo unakusaidia maishani na unakuinua katika maisha ya kiroho. Mimi ni mtu ambaye ninapenda kusoma maandiko sana. Maana unapo soma maandiko inakua ngumu sana kupotoka. Na katika sehemu ya dini pia maombi ni jambo muhimu zaidi. Kama kuna jambo ambalo linafanya mkristo ama muislamu ama mtu yoyote ule ya dini kuonekana kama mcha Mungu ni maombi. Kwa mfano islamu huomba kila saa kumi ya asubuhi, saa kumi jioni kulingana na vile maandiko ya kurani yalivyosema. Na pia mkristo kuna wakati anapoomba. Kuomba kule kunafanya mtu awe na matumaini wakati mwingine mtu huenda akafika mahali amepoteza matumaini. Lakini kwa kusoma ama kupitia kusoma maandiko matakatifu unajawa na matumaini yanayosaidia mtu ya mkristo muislamu, mtu yeyote yule wa dini kwa hivyo jambo la maombi ninaona likiwa katika ya dini yote. Hata iwe dini ya wahindi watu hawa huja pamoja kwa maombi. Watu hawa hukutana kwa miungu yao na kuomba. Wakristo vile vile kuomba. Kwa hivyo kwangu maombi ni muhimu. Lakini sasa maombi yakiwa yametangamana na utiifu linaleta jambo ambalo ni nzuri na dhana nzuri. Na dhana ya kuwa muaminifu kwa kile ambacho umeamini. Unapo kosa uaminifu kwa kile unaamini. Utajipata kwamba umekosa maadili maana dini inatupa maadili. Na dini inatupa mwelekeo. Hata ingawa kuna mambo mengine ambayo dini huleta kwa mfano mambo ambayo ni ya uhaini kwa mfano mengine yanatokana kwa udini. Lakini hata hivyo, mtu ambaye anaamini Biblia na maandiko na mtu ambayo anatii maandiko matakatifu jinsi wanavyo sema. Na kwa hivyo ni nguzo muhimu sana kwangu na ninayeamini inamfanya mkristu kwa mkristu muislamu kuwa muislamu. Maana maelekezo ya Kurani, maelekezo ya Biblia. Ni maelekezo ambayo hayatiliwi mchezo. Na maelekezo ambayo hayana budi kuambia mtu na kuonyesha mtu njia anayo faa kufanya, kutumia na kuenenda nayo.

Mboga, za ina yoyote ile, hua na manufaa mengi mwilini, kwa sababu kulingana na utafiti tunaopewa, ni kwamba mboga, hua na virutubishi, vitamini, na mambo mengine yanayosaidia mwili, na afya ya mwanadamu, na tunambiwa kwamba chakula kisije kikakosa mboga. Kwa hivyo ninapo kula chakula changu ninacho kipenda, ugali kwa samaki, kwa mfano, ninahakikisha kwamba kuna kijani pale, yaani mboga. Na kwa hivyo kuna mboga nyingi ni nazo penda, na mboga ninayopenda ni mboga za kienyeji, zile mboga halisia. Kwa mfano kwa lugha za kawaida huitwa managu, kuna terere, kuna ile nyingine tunaita the fai, kuna mrenda, kuna sagama, sageti, kulingana na jamii, na mboga hizi za kienyeji zina umuhimu sana katika maisha ya mwanadamu, zina umuhimu mwingi sana katika afya ya anayezitumia. Na kwangu ninazipenda sana kwa sababu zinatumika vizuri na pia mboga zingine kwa mfano zile zinazoitwa na wa jamii wa walui wa misheveve zinasaidia katika kutengeneza chakula halisia cha jamioi kama vile mkimo na vingine na mboga hizi hufurahisha. Lakini katika mboga za kigeni, pia zina manufaa yake kwa mfano sukuma wiki, kuna mboga aina ile tunaita spinach, kuna mboga nyingine tunayoita broccoli, kuna cabbage, kuna cauliflower, kuna sprouts. Hizi aina zote za mboga zina manufa yake binafsi, lakini mboga nayopenda zaidi ni mboga za kigeni ni mboga aina ya cabege na nyingine tunayoiita sprout na nyingine pia tunayoita letice mboga hizi hutumika katika kutengeneza kachumbari. Yaani salad. Nzuri sana na yenye afya nzuri. Na mboga hizi unapozitumia hazina bei kubwa huwezi linganisha bei ya mboga na bei ya nyama. Na kwa hivyo afya, nachagua afya kutumia pesa kidogo. Maana unapo kula nyama pia unaweza kuambukizwa magonjwa yanayotokana na nyama. Unaweza pia kuleta, kulingana na utafiti wa World Health Organization Shirika za la ulimwengu la afya linaonyesha kwamba nyama pia inasababisha aina fulani za saratani na kwa hivyo mboga inamanufaa yake na inasaidia mwili lakini mboga za kienyeji kusaidia zaidi maana pia zaidi ya kuwa na virutubishi zingine kama vile managu zina manufa ya kuponya magonjwa fulani na kwa hivyo kuwa kando kuwa na mboga ama kuwa mboga zina kuwa dawa za kienyeji.

Uzingizi ni jambo la muhimu katika mwili wa binadam na kwa hivyo kupata masaa mengi ya kulala inasaidia mwili kuweza kuwa na afya nzuri na kufanya mwili kunawili. Na kwa hivyo ninapo jua hivyo, ninahakikisha kwamba ninalala masaa kati ya masaa sita hadi masaa manane na wakat mwingiei hata masaa kumi kulingana na uchovu na kulingana na jinsi nilivyo fanya kazi siku ilio tangulia. Lakini mara nyingi mimi hulala saa nne na kuamka saa moja ama saa kumi na mbili ya asubuhi. Hayo ni masaa manane na wakati ninapoamuka ninajihisi nikiwa tiyari kuanza siku nyingine. Lakini wakati mwingine ninajipata nimechelewa kwa shughuli nyingi. Kuna mtoto mchanga kukosa kulala kwa wakati. Na unajipata kama umekaa kwa sababu lazima alale kwanza ndiposa upate usingizi. Na wakati mwingina najipata nimelala hata masaa manne matano na sita. Lakini ninapo lala wakati huo. Siku inayofuata, nasumbuliwa na kuumwa kwa kichwa. Na maumivu mengine na pia kuchoka kwa mwili. Na linasababisha mtu kutofanya kazi inavyofa. Lakini maana ninafuata sheria za watalamu wa afya. Ninahakikisha na ninalenga kulala masaa manane kwa siku. Na mara nyingi ninaweza. Lakini hata ingawa kuna siku kadha siku ambazo ninajipata kwamba sijaweza na ninajipata kwamba nimekosa muda wakuenda kulala mapema. Lakini inapowezekana ninahakikisha ninalala. Ninapo nikijua ama kwa kujua manufa ambayo yanatokana na usingizi wa mapema na au usingizi unaotosha maana kukosa usingizi kuna madhara ya kiakili na kiafya.